Tabia moja ya watu ambayo inanikeresha sana ni uongo sipendi mtu anayesema uongo au kuficha ukweli wa makusudi hasa, wakati ukweli unaweza kutatuliwa kwa mazungumzo mazuri, ninaamini kwamba uaminifu ni muhimu sana katika kujenga mahusiano mazuri kati ya watu sipendi watu ambao hawaheshimu wengine kila mtu ana hisia anastahili kuheshimiwa bila kujali umri hali yake au nafsi yake katika jamii wakati mwingine mtu anaezakuwa na maoni tofauti na yako lakini hiyo haimaanishi kwamba anapaswa kudharauliwa. Ninapokutana na mtu mwenye tabia hizi hujaribu kutokasirika haraka.